Mimi hulinda faragha yangu mtandaoni kwa kupunguza idadi ya posti zangu nazoziweka kwa kila siku na pia nimeweka ee neno la siri gumu zaidi ambapo sasa mtu si rahisi kuingilia akaunti zangu na kujaribu kuibia watu ama kufanya mambo ya wezi ya mtandao.

Mie hupenda kufanya mazoezi ya kuenda gym, kukimbia, na kuogelea. Hayo ndo mazoezi yenye kila siku lazima nifanye. Mara zingine nafanya asubuhi, mchana na jioni. Mara zingine ninafanya jioni kwa sababu pengine nimeenda kazi kwa hiyo, hayo ndo mazoezi yenye napenda sana kuyafanya.

Mimi napenda mazingira yenye ambao ni tulivu na pia wakati wa kufanya kazi huwa napenda mazingira ambayo wafanyakazi wenzangu tunaelewana na tunafanya kazi kwa shirikiano kwa hiyo ndo mazingira yenye ni huwa napenda ukiacha mazingira ya nje kwa mfano mandhari na mimea na miti wapya ninaangalia sana katika utendaka kwa hivyo.

Ndiyo huwa napenda kula chakula changu bora wakati wa jioni ambacho ni ugali kwa kuku wa nazi. Mimi ni mtu ambaye ni mezaliwa pwani. Na sisi vyakula vyetu huwa tunapenda kuhunga nazi. Ni vyakula vitamu sana. Kwa hiyo ikifika jioni huwa napenda bibi yangu anipikie chakula ambacho nakipenda ambacho ni ugali kwa kuku wa nazi.